Mimi pinafsi napenda kuoka kwa maji ya moto. Asaa azipui mapema au jioni baada ya siku ndefu. Ukikaa mombaza jambo choto ikuwe mingi. Bado maji ya moto uleta hile isia ya kutulia na kupumusisha mwili. Maji ya moto yakinikuza nahisi mizuli inalekea pole pole. Mawaso yanatulia na mwili unapata nguvu mpya. Ni kama kuanza upya. Unachisikia we ni msavi. Kwa mwili na pia kwa akilini kuna wakati nimerudi kutoka kazi au kutoka kutembea siku nzima. Mwili umechoka na kichwa kimechaa mawazo. Apo ndiyo kuoka kwa maji ya moto unisaidia sana. Naingia bafuni naaja maji yakitiririka na kwa dakika chache nasahau stress sote. Itapia imenifundisha kuchitunsa na kujipa muda wangu mwenyewe maana kila kitu ni kukimbisana wakati mwingine ni lazima upumsike tu. Pia kuoka kwa maji moto kwangu ni kama utaratibu wa kujipanga. Nikiwa nafikiria mipango ya kesho au nikikumbuka yaliopita. Maji ya moto unipa nafasi ya utafakari pole pole. Kwa kifupi kuoka kwa maji moto ni raha yangu ndogo. Lakini hatari sake kwa mwili na akili ni kubwa sana walai. Kuoka kwa maji moto usaidia pia kulala poa. Ukimalisa kuoka mwili unakua mwepesi. Na majo yanaanza kulekea taratibu hasaa uziku wa manane. Maji ya moto unitoa ile paridi ya upepo wa bahari na kunifanya nichisikie salama na relaxed. Nikilala baada ya kuoka usingizi uwa nzito na wa amani na naamka asubui nikiwa na ngufu mpya kabisa. Hii tapia imenifanya nijue umuhimu wa kujipenda na kujitamani. Si lazima uwe na fitu fikubwa ili uchifuvraishe, wakati mwingine, kitu kidoko kama maji ya moto kinaweza kubadilishia siku yako nzima. Huku mombaza, maisha huenda polepole na kuoka kwa maji ya moto unikumbusha ni chukue mambo taratipu. Nivrahie wakati uliopo na nijali afya yangu ya mwili na akili pila presha. Katika kuwaka na hii majimoto, pia unipa nafasi ya kuchitafakari. Hile muda niko jini ya maji, nafikiria maisha yangu, malengo yangu na file nataka kuporesha kesho yangu. Hakuna kelele, hakuna mtu ni mimi tu na mawaso yangu. Hii unisaidia kupanga akili na kuondoa ile misiko ya moyo pila hata kuongea na mtu. Ni kama therapy ya bure safi na tulivu. La mwisho kabiza kuoka kwa maji ya moto ni sehemu ya utambulisho wangu sasa. Nikikoza siku inaizi kama aichakamilika. Iwe ni siku ya kazi likizo au hata weekend ya kupumzika. Lasima nipate iyo dakika sangu sa maji ya moto. Inanipa balansi ya maisha inanifanya nichieshimu saidi na inanifanya nichisikie niko nyumbani kabiza. Mombaza style yake pole pole na raha.